Mimi hupendelea zaidi kuandika kuliko kuongea kuandika kunanipa nafasi ya kutafakari kwa kina na kuchagua maneno sahihi yanoyoweza kueleza hisia zangu vizuri. Ni njia ya kipekee ya kuacha kumbukumbu ya kudumu na yenye mpangilio. Ingawa kuongea ni haraka kuandika kuna utulivu fulani unaoniruhusu kuwa mkweli na muwazi zaidi bila presha ya papo kwa hapo ya mazungumzo.

Mimi hupendelea zaidi kucheza michezo kuliko kutazama. Ingawa kutazama mpira kwenye runinga kuna furahisha, hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na hisia ya kuwa uwanjani. Kucheza kunanipa fursa ya kuimarisha afya yangu, kutoa msongo wa mawazo, na kushirikiana moja kwa moja na marafiki zangu. Kunanifanya nijihisi mwenye nguvu na mchangamfu. Huku nikifurahia daki kila dakika ya ushindani na furaha ya mchezo mwenyewe.

Hakika, mimi napenda sana kupanda milima. Kwangu mimi, kupanda milima ni zaidi ya mazoezi. Ni changamoto inayopima uvumilivu wa akili na mwili. Hakuna hisia nzuri kama kufika kileleni na kutazama ulimwengu ukiwa chini yako. Inanikumbusha kuwa hata safari iwe ndefu na ngumu kiasi gani. Kwa hatua ndogo ndogo na nia thabiti, tunawaza kufikia kilele cha mafanikio yoyote maishani.

Hapo kutana na tatizo kazini, mimi huanza kwa kutulia na kulichambua, chanzo chake kwanza badala kukurupuka, na penda kwa shirikisha wenzangu ili kupata maoni tofauti. Kwani vichwa viwili ni bora kuliko kimoja. Baada ya hapo, ninaandaa mpango wahatua, kwa hatua, wakulitatua, wakulitatua. Kwangu mimi, tatizo sikuzuizi, bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wetu wakila siku.

Mimi hupenda kuandika kwa mkono. Ninapozalisha mawazo mapya au kueka malengo yangu kibinafsi Kuna uhusiano wa kipekee kati ya akili na kalamu unaonisaidia kutafakari zaidi. Hata hivyo, ninapotaka kufanya kazi kwa haraka na kwa mpangilio wa kitaalamu mimi hutumia kompyuta inaniraisishia kuhariri na kushiriki maandishi yangu kwa uraisi zaidi. Jambo ambalo ni muhimu sana katika dunia ya leo ya kidigitali.

Ninapo fanya kosa kazini, mimi uanza kwa kukiri na kuwajibika bila kutafuta visingizio. Mimi uamini kuwa kosa ni darasa tosha, baada hapo natafuta suluhisho la haraka kurekebisha hali hiyo na kisha kujiuliza. Nimejifunza nini ili hili lisijirudie? uWazi huu unajenga uaminifu na unanisaidia kukua kitaaluma. Huku nikidumisha mahusiano mazuri na timu yangu na viongozi wangu.

Mimi mwandishi ambaye nampenda zaidi ni Asumta K. Matei ambaye amekiandika kitabu cha jozi la heri ni kazi ya kipekee inayochambua maisha ya jamii yetu kwa hisia kali na lugha fasaha napenda jinsi anavyoweza kuibua maswala mazito ya kijamii na kiutu huku akituwacha na matumaini uandishi wake si wa kuburudisha tu Bali ni darasa linalo tufanya tutafakari kuhusu upendo, uvumilivu na umoja katika maisha.

Ninapo shugilikia wateja, mimi huwamini katika kusikiliza kwa makini na kwa unye nyekevu. Lengo langu ni kumfanya mteja ajihisi anadhaminiwa na kueleweka. Mimi hutatua malalamiko yao kwa tabasamu na haraka. Ni kiamini kuwa, huduma bora situ kutoa bidhaa, bali ni kujenga uwaminifu. Mteja akiondoka akiwa nafuraha, hiyo ndiyo sifa kubwa ya mafanikio yangu na ukuwaji wa biashara yetu ya kila siku.

Mimi ninaiamini sana Google kutokana na jinsi teknolojia yao inavyo gusa kila sehemu ya maisha yetu. Kwansia utafutaji wa maarifa hadi, zana za kazi kama ramani na barua pepe, wamekuwa mstari wa mbele kurahisisha mambo, kurahisisha mambo. Ninavutiwa na jinsi wanavyo wekeza kwenye akili bandia yenye manufaa kwa binadamu. Wakihakikisha kuwa habari zinapatikana kwa kila mtu duniani kote kwa usalama na ufanisi mkubwa.

Ushauri wangu mkubwa kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa tayari kujifunza na kuwa na nidhamu. Usiogope kuuliza maswali au kufanya makosa. Kwani hapo ndipo ujuzi unapozaliwa. Jenga mahusiano mazuri na wenzako na jitahidi kuwa mtu wakutafuta suluhu badala ya kulalamika. Kumbuka juhudi na uaminifu wako katika mambo madogo. Ndivyo vitakavyofungua milango ya fursa kubwa zaidi mbeleni.

Haji ninachopenda zaidi ya asubuhi ni chai ya rangi vyenye, vyenye viungo asilia kama tangawizi na mdalasini. Harufu yake pekee huniamsha na kunipa uchangamfu wa kuanza siku kwa kishindo. Kwa kishindo, huwa hainitoi tu usingizini, bali inanifanya nijihisi mwenye afya na utulivu wa ndani. Kunywa kikombe cha moto, asubuhi ni kama zawadi ndogo, ninayojipa kabla ya majukumu ya siku kuanza.

Wakati ya mapomziko kazini, mimi upendelea kufanya mazoezi. Upendelea kufanya mazoezi, mepesi ya kunyoosha mviyungo na kutembea kidogo ili kuchangamisha mzunguko wa damu. Pia mimi utumia muda uo kunywa maji na kupata hewa safi nje ya ofisi. Hii inaisaidia kuipumzisha akili yangu kutokana na muanga wa skrini. Nau kunifanya nireje kazini nikiwa na nguvu mpya, makini mkubwa na aria kuendelea na majukumu yalio baki.

Kinacho nipa motisha kubwa kazini ni kuona matukio chanya ya juhudi zangu ya kileta mabadiliko katika maisha ya watu. Napata nguvu mpya kila ninapo weza kutowa suluhisho lakweli kwa changamoto inayo mkabili mtu. Pia mazingira ya kujifunza vitu vipya kila siku na ushirikiano mzuri na mwenzangu na wenzangu hunifanya niamke nikiwa na shauku kubwa ya kufika kazini na kutowa mchango wangu bora zaidi kwa jamii.

Mimi najilinda kwa kuwa mwangalifu sana na taarifa zangu binafsi. Natumia nyuela imara na tofauti kwa kila akounti na kuhakikisha nimewasha ulinzi wa hatuwa mbili. Pia, sihusiki na viungo au baru wa pepe nisizozijua ambazo zinaonekana kuwa na shaka. Elimu ya kila mara kuhusu mbinu mpya za wadukuzi, ndiyo ngau yangu kuu ili kubaki salamu mtandaoni.

Mimi hupe hupendelea kuvaa nguo za mitindo ya kisasa lakini yenye staha na urahisi. Mara nyingi utanipata nimevaa suruali za vitambaa laini na tishati au mashati ya pamba yanayo nitosha vizuri bila kubana. Napenda mavazi yanayo nipa uhuru wa kutembea na kujiamini huku nikizingatia rangi tulivu kama vile kijivu, buluu au nyeupe. Kwangu, uzuri wa vazi upo kwenye usafi na faraja inayo kupa unapolivaa.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu zaidi ni bibi yangu. Aliniifundisha kuwa subira na upendo ndiyo funguo za maisha. Kupitia yeye, nilijifunza kwamba si kila mara unapaswa kushinda kwa nguvu, bali kwa hekima na uvumilivu. Somo hilo limenisaidia sana katika kazi na mahusiano yangu. Likinikumbusha kuwa na busara hata wakati wa changamoto ngumu. Nitamshukuru daima kwa hekima hiyo.

Hekima kubwa niliyojifunza ni kwamba subira na unyenyekevu Ndivyo hufungua milango ambayo nguvu pekee haiwezi. Maisha imenifundisha kuwa kila mtu unayekutana naye ana kitu cha kukufunza. Hivyo ni muhimu kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Pia nimegundua kuwa furaha ya kweli haitokani na kile unachomiliki, bali ni jinsi unavyogusa maisha ya wengine na kuishi kwa amani na nafsi yako.

Mimi hupendelea sana kusoma vitabu vya wasifu kwa watu waliofanikiwa na vile vya kisikolojia. Navutiwa na hadithi za kweli zinazoonyesha jinsi binadamu anavoweza kushinda vikwazo na kufikia ndoto zake. Pia vitabu vya kukuza marifa binafsi hunisaidia kuelewa namna ya kufikiri, vizuri na kuboresha mahusiano yangu na watu. Kusoma ni safari ya kiakili na upanua upeo wangu kila siku.